Najihisi kwamba wasilisho ni changamoto kidogo lakini ni muhimu pia. Mwanzoni unaweza kuwa na wasiwasi lakini ukijiandaa vizuri unapata ujasiri. Pia wasilisho husaidia mtu kujifunza kuongea mbele ya watu na kueleza mawazo yake kwa uwazi.